Timu ninayoipenda ya michezo ni Chelsea na pia nafuata timu zingine lakini ile ninayoipendelea zaidi ni Chelsea. Napenda Chelsea kwu sababu wanacheza vizuri mpira wa miguu. Na pia kuna wale watu napenda kuona wakicheza mpira huu katika timu hii. Ya Chelsea. Chelsea iko pale London, ndio inapopatikana. Na pia wanacheza vizuri sana, wanavaa sare zao za michezo ni za rangi ya bluu, bluu, ndiyo. Kwa hivyo mimi napendelea sana kuona Chelsea wakicheza. Kama kulikuwa na, walikuwa hacheza juzi na waliweza kushinda. Na pia kwenye jedwali wapo pale juu hawajashindwa sana na timu zingine, ndiyo.

Kwa wakati huu ninafanya marafiki wapya sana sana nawapata kwenye mitandao kwa sababu nipo nyumbani wakati siku mzima nilijifungua mtoto nilijifungua mtoto disemba. Kwa hivo imekuwa miezi mbili siezi enda nje siezi enda kuzurura sana. Nakipata nimo chumbani kwa hivo marafiki wangu wengi na nawatengeneza kupitia mitandao kama vile tiktok sana sana tiktok hapo na naeza kupatana na marafiki wapya tunakuwa marafiki na tunaendeleza urafiki wetu.

Naam, nitapiga kura sababu kura yangu ndiyo sauti yangu kwa serekali ninayo taka itu ongoze katika inchi yetu hapa. Na kwanza sisi tunapiga kura mwaka ujao na tunaomba kuwe na amani, kusiwe na vita, kusiwe na tashwishi zozote. Hiyo nini yote ya kupiga kura iende salama, salmini pasiju kuwa na vurugu ya ina yote, pasiju kuwa na fitina, uchuchizi pia tukusiwe nayo. Tunaomba tu mema wakati wakupiga kura. Lakini pia naweza hisi kila mtu naomba wote wapige kura. Kwa sababu kura yako ndo sauti yako.

Mi napenda upepo kwa sababu hapa mahali nipo HCA itumiki sana lakini napenda upepo kwa sababu HCA atumia sima na eh. HCP pia kununuwa HCA ni pesa mingi na hiyo pesa haipi saizi kwa wakati huu. So kwa hivyo mali nipo unapenda tupepo. Upepo hii iko sawa na mimi. Lakini kama ni kwa gari na nasafiri Esi. Esi pia wacha tu twende na HC.

Vile ninavyo tenganisha, wakati wangu wakazi na kibinafsi, mimi naandika chini kama ratiba. Ninapanga kazi yangu na ninajua nafaa nifanye hivi wakati wa kazi, nafaa nifanya hivi wakati wangu. Kwa hivyo kuna vile utapata nikifanya kazi nyingine wakati napaswa kuwa nikifanya kazi ama nafanya kazi zangu za kibinafsi wakati sifai kua navifanya, ama nafanya kazi wakati wangu wa kibinafsi. Mtu anafaa anapumzika. Si kila saa wa kazi. Na si kila saa unaweka maisha yako mbele ya kazi yako. Kwa hivyo unajua kuzi tofautisha. Ndiyo. Kwa hiyo mimi huandika. Huandika chini. Vile navyo panga siku yangu. Na ninaweza kufuata hiyo ratiba yote.